Wakati wa baridi, mimi na kaa ndani mara nyingi ili kuepuka baridi kali. Navaa nguo nzito kama sweta, koti na soksi na pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu ili kupata joto mwilini. Pia napunguza kutoka anje bila sababu ya muhimu na natumia muda wangu kupumzika, kusoma vitabu, kuangalia televisheni au kuzungumuza na familia ili ni baki salama na mwenye afya wakati wa baridi.

Tunda langu la kupendeza ni embe kwa sababu lina ladha tamu na harufu nzuri inayovutia sana. Pia ni tunda lenye viburudisho vingi kama vitamini C na vitamini A ambavyo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuboresha afya kwa ujumla. Ninapenda kula embe likiwa limeiva vizuri, kulikata vipande au hata kulichanganya kwenye juisi. Na hii hunifanya nijisikie mwenye furaha kila ninapo lila.

Napendelea kusoma kwa sababu kuna nisaidia kupata marifa mapya, kupanua fikra zangu na kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Kusoma pia unipa utulivu wa mawazo na inanisaidia kuboresha luga yangu. Ingawa pia ninafraia kuandika mara kwa mara ili kueleza mawazo na isia zangu kwa uhuru.

Napendelea kusimamiwa kwa sababu kunanisaidia kupata mungozo na maelekezo wazi katika kazi ninazo fanya. Kupitia kusimamiwa, ninajifunza mambo mapia, narekebisha makosa yangu na kuboresha utendaji wangu. Ingawa pia ninauwezo wakufanya kazi kwa kujitegemea ninapoitajika. Zaidi ya hayo, kusimamiwa pia kuna nipa nafasi ya kueleza mawazo yangu, uliza maswali na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Jambo linalo ongeza uwelewa wangu na kunifanya niwebora zaidi katika kile ninacho fanya.

Ndio, napenda asali sana kwa sababu ina ladha tamu ya asili ambayo inanifanya nijisikie vizuri kila napotaka. Zaidi ya ladha yake nzuri, asali ni nzuri kwa afya kwa sababu inasaidia kuimarisha kinga ya mwili, kupunguza kikohozi na homa ndogo, na pia inatoa nishati ya haraka inayohitajika mwilini. Mara nyingi napenda kuichanganya na chai kwenye mkate au hata kula moja kwa moja na mara nyingine natumia katika mapishi mbalimbali ya desati na vitafuno.

Kinachonifanya nifurahi sana ni wakati naweza kuwa na muda wapamoja na familia na marafiki, hasa kushirikiana, kucheka na kuzungumza bila wasiwasi. Pia napenda sana furaha inayotokana na kufanikisha jambo nililo kusudia, kama kumaliza kazi ngumu au kufanikisha muradi nilio uliouanza. Vile vile, furaha yangu huongezeka ninapo pata nafasi ya kufanya mambo ninayopenda kama kusoma vitabu vizuri, kusafiri sehemu mpya au kula chakula ninachokipenda.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo ninapenda ni ile nilipokuwa mdogo na familia yangu tukisherekea krismasi nyumbani kwetu. Nilikumbuka tulipokuwa tukicheza michezo pamoja na ndugu zangu na wazazi wangu. Tukicheka sana, tukifurahia zawadi ndogo na kula vyakula vitamu vya siku kuu. Watu waliokuwa pamoja nami ni ndugu zangu, wazazi wangu na mara moja baadhi ya majirani waliokuja kushiriki furaha nasi. Kumbukumbu hii likuwa maalum kwa sababu ilijaa upendo, mshikamano wa familia na furaha ya kweli ambayo ni vigumu kusahau. Nilihisi furaha kubwa, upendo na joto la ndani ya moyo wakati nilikumbuka mawazo, hayo na mara zote inanifanya nijisikie shukrani kwa familia yangu na yale masaa mazuri tuliyoshirikiana.

Ili kujitunza, mimi hufanya mambo madogo mbalimbali ambayo husaidia mwili wangu, akili, na hisia kuwa salama na yenye afya. Kwa mwili, ninahakikisha ninakula chakula chanye lishe bora kama matunda, mboga, na protini, na pia kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea au kufanya yoga ili kuboresha afya yangu ya jumla. Kwa akili na hisia na pumuzika kwa kusoma vitabu, kuandika mawazo yangu au hata kuangalia vipindi vya televisheni vinavyo nifanya nijisikie vizuri.

Ninapenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kulingana na hali na muda nilionao, lakini kwa ujumla navutiwa sana na vitabu vya hadithi na vya kielimu. Vitabu vya hadithi vinanifanya nifurahie kusafiri katika mawazo na kuelewa maisha kupitia wahusika tofauti. Huku vitabu vya kielimu vinanisaidia kuongeza maarifa na kuboresha uelewa wangu na mambo kama maendeleo, binafsi na maisha kwa ujumla.

Ninapenda kununuwa vitu katika maeneo yalio nirahisishia kupata bidha bora kwa bei nzuri, kama vile maduka makubwa na masoko ya karibu. Maduka makubwa hunivutia kwasababu napata vitu vingi, sehemu moja na maranyingi na kuwa na ubora wa kuwaaminika. Huku masoko ya wazi hunipa nafasi ya kupata bidhaa freshi, na pia kuwasiliana moja kwa moja na wauzaji. Pia wakati mwingine nanunua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, huokoa muda na hunipa furusa ya kulinganisha bei kabla ya kufanya uamuzi wakununua.

Ninapenda kuvaa nguo ambazo ni za starehe na zinazofaa hali ya hewa, lakini pia zenye mtindo mzuri. Kwa mfano, napenda sweta laini na koti wakati wa baridi, na kaptula au fulana nyepesi wakati wa joto, pamoja na suruali au sketi zinazorahisisha harakati. Pia napenda rangi zinazofanya nijisikie vizuri na furaha, na mara nyingine najaribu mitindo mipya ili kuonyesha ubunifu wangu.

Wakati wa mapumziko, mimi napenda kufanya mambo mbalimbali ili kupumzika na kurejesha nguvu za mwili na akili. Mara nyingi, napenda kukaa kimya, kusoma vitabu au magazeti, au kuangalia vipindi vya televisheni vinavyo nifanya nijisikie furaha na tulivu. Pia wakati mwingine, napenda kusikiliza mziki, kuzungumza na marafiki au familia, na hata kutembea kidogo nje ili kupata hewa safi na kuondoa stressi.

Wakati wa jua, napenda kutumia muda wangu nje ili kufurahia hali ya hewa na kupata nishati ya jua. Mara nyingi nafanya mambo kama kutembea kwenye bustani, kufanya mazoezi madogo, au kukaa chini ya mti nikisoma kitabu au kusikiliza muziki. Pia napenda kukutana na marafiki au familia na kushiriki chakula cha mchana nje. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Wakati mwingine nafurahia kushiriki michezo ya nje au kuandaa pikniki kwani jua hutoa mwanga na joto linalofanya shughuli hizi kuwa za kufurahisha zaidi.

Mziki ninaosikiliza maranyingi ni mchanganyiko wa aina mbalimbali kulingana na hisia na wakati. Napenda kusikiliza mziki wa kisasa kama popu na R&B unapo kuwa na pumzika au nikiwa na kazi nyepesi. Lakini pia napenda mziki wa kipekee kama jazz au classical unapo kuwa unataka kutulia na kufikiria. Mara nyingine nafraia mziki wa kuhamasisha kama hip hop au afro bit unapokuwa na nguvu na ni shati ya kufanya kazi au mazoezi.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye virubutisho vingi na husaidia kuimarisha afya mwili. Maziwa inanipa nguvu, inanisaidia mifupa kuwa imara kutokana na madini ya kalishamu, na pia inanifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Mara nyingi, napenda kuyanywa asubuhi pamoja na kifungua kinywa au kuchanganya na chai na wakati mwingine nayatumia katika maandalizi ya vyakula kama vile uji au smoothies.

Ndiyo, ninapenda kupiga picha kwa sababu kuna nipa nafasi ya kunasa kumbukumbu muhimu na wakati mzuri katika maisha yangu. Kupiga picha kuna nisaidia kuifadhi matukio ya kipeke kama safari, shere, au mda wapamoja na familia na marafiki. Na kila picha unikumbusha hisia na fura ya wakati huo. Pia napenda kupiga picha za mantari ya asili kama juwa linapotua au mazingira ya kijani kwa sababu inanipa utulivu na kunifanya ni thamini uzuri wa mazingira yanayo nizunguka.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu ni rahisi kupatikana na huokoa muda. hAsa ninapo kuwa na ratiba yenye shuguli nyingi. Napenda vyakula kama vile chipsi, baga au pizza kwa sababu vina ladha nzuri na vinanifanya nijisikie nimeshiba haraka. Hata hivyo, sijajaribu kukila cha sana chakula cha haraka kwa sababu ninajua kinaweza kuharibu afya yangu nikila kupita kiasi. Hivyo nina jitahidi kukila kwa kiasi na kuchanganya na chakula cha nyumbani chenye lishe bora.

Ndio, ninapenda kupanda milima kwa sababu nishughuli inayochanganya, mazoezi ya mwili na kufurahia mazingira ya asili. Kupanda milima hunipa nafasi ya kupata hewa safi, kuona mandhari nzuri na kujitenga kwa muda na kelele za maisha ya kila siku. Pia inanisaidia kujenga nguvu na uvumilivu wa mwili huku akili yangu ikipata utulivu na amani.

Malengo nilio nayo kwa kazi yangu ni kuendeleza kujitunza na kukuza ujuzi wangu ili niwe bora zaidi kila siku katika kile ninacho fanya. Natamani kupata uzoefu zaidi kufanya kazi kwa bidii na kuchangia mawazo yangu ili kusaidia shirika au timu ninayofanya nayo kazi kufanikisha malengo yangu. Pia nina lengo la kufikia nafasi ya juu zaidi katika kazi yangu, kuwa mtulivu wa kifedha na kufanya kazi inayo niwezesha kukua binafsi na kitaaluma huku nikijenga maisha bora kwa siku zijazo.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamii yanayolenga kuhakikisha kila mtu ana maisha bora na fursa sawa. Kwa mfano, ningependa elimu kuwa rahisi kupatikana kwa watoto wote, afya bora iwe karibu na kila mtu na ajira zisizo na usawa zipunguzwe ili kila mtu aweze kujitegemea. Pia ningependa jamii iwe na mazingira, safi na salama ambapo watu wanaheshimiana na kushirikiana bila ubaguzi na teknolojia itumike kusaidia maendeleo ya kila mwanajamii.

Napenda rangi za ukuta za chumba, ambazo ni tulivu na zinazoongeza utulivu wa akili, kama vile blue ya anga, kijani nyepesi au beige. Rangi hizi hunifanya nijisikie amani na husaidia kuzingatia wakati wa kusoma, kufanya kazi au kupumzika. Mara nyingine, napenda kuongeza rangi zingine za kiasili au za furaha kama rangi ya machungwa au manjano kupitia mapambo madogo. Ili chumba kiwe na hisia ya maisha na msisimuko kidogo bila kupoteza utulivu.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye dunia ya mawazo na kunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti. Hadithi hizi mara nyingi huwa na viumbe vya kufikiria, matukio yasiyoyakawaida na ujumbe wa kina unaochanganya buridani na mafunzo ya maisha. Pia, hunipa nafasi ya kupumzika akili, kusahau kwa muda changamoto za kila siku na kufurahia ubunifu wa waandishi, jambo linalonifanya nizipende na kuzisoma mara kwa mara.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Nilivutiwa na ukubwa wake, mawimbi yanayocheza na upepo mwanana uliokua ukivuma baharini. Kuona bahari kulinifanya nijisikie utulivu, furaha na mshangao kwa wakati mmoja na ilinipa nafasi ya kutafakari maisha na kutathmini uzuri wa maumbile.

Hadhi muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na mawasiliano mazuri, usimamizi wa muda na uwezo wa kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Mawasiliano mazuri hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa maoni ya wenzangu. Huku usimamizi wa muda unaniwezesha kupanga kazi zangu vizuri na kuzimaliza kwa wakati. Pia ni muhimu kuwa na uwezo wa kushirikiana katika timu, kusikiliza wengine na kushirikiana kwa pamoja kufanikisha malengo ya kazi.

Kila asubui, ninapo wamuka, maramoja nafanya baadhi ya mambo muhimu ili kuanza siku vizuri. Kawahida, nafanya mazoezi madogo au kutembea kidogo ili kuwamusha mwili na kupata nishati. Kisha napiga kiamusha kinyo kilicho na virubitisho kama mayai, mukate au matunda, pamoja na kikombe chachai au kahawa. Napenda kuamaka saasita asubui ili niwe na muda wakutosha kufanya kila jambo bila haraka.

Kila siku, napenda kutumia programu mbalimbali za simu kulingana na maitaji yangu. Lakini programu ni nazo tumia maranyingi ni za ujumbe na mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Instagramu na Facebooku. Napenda pia kutumia programu za abari ili kufuatilia matukio ya sasa na kupata taarifa muhimu. Pamoja na programu za kalenda na kumbukumbu ili kupanga ratiba zangu na kushugulikia kazi za kila siku.

Ninapiga picha mara nyingi, lakini sio kila siku. Kawaida napiga wakati kuna tukio maalum, safari, au kitu kinachonivutia katika maisha yangu. Kwa mfano, napenda kunasa picha za manthari ya asili, sherehe za familia, au matukio ya marafiki, ili kuweza kuhifadhi kumbukumbu hizo za furaha na mshangao. Wakati mwingine, pia napiga picha kwa brudani, kujaribu mitindo mipya, au kupiga picha za ubunifu ambazo vinanisaidia kujieleza na kukuza ujuzi wangu wa kifoto.

Kinyuaji chabaridi ni nacho penda ni kawaida juisi ya matunda kama embe, machungwa au mizabibu kwa sababu ni safi, yenye latha tamu na hutua ni shati ya haraka mwilini. Pia napenda kinyuaji chabaridi kinacho tengenezwa na maziwa kama smoothie au milkshake kwa sababu ni kitamu, kinakamilisha tamu na pia hutoa virubutisho muhimu kwa mwili.

Kwa kawaida, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi na kwa njia ya heshima, hasa pale mjadala unapolenga maendeleo ya jamii na ustawi wa watu. Mazungumzo ya siasa hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti, changamoto zinazo kabili jamii na jinzi maamuzi ya viongozi yanavyoathiri maisha ya kila siku. Hata hivyo, napendelea mazungumzo yenye hoja na staha bila matusi au migawanyiko. Ili kila mtu aweze kueleza maoni yake kwa uhuru na kujifunza kutoka kwa wengine.

Msimu ninaoupenda zaidi ni kiangazi kwa sababu hali ya hewa huwa ya joto na inarahisisha kufanya shughuli nyingi za nje. Napenda kiangazi kwa sababu hunipa nafasi ya kuenda kwenye michezo, matembezi ya pwani, pikniki na pia kukutana na marafiki au familia bila vizuizi vya baridi. Hali ya hewa ya kiangazi hunifanya nijisikie huru, mchangamfu na mwenye nguvu na mara zote napenda kufraia jua, hewa safi na manthari ya asili wakati wa msimu huu.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakusoma mawazo na hisia za wengine kwa urahisi. Ili niweze kuelewa watu vizuri na kusaidia pale panapo hitajika. Uwezo huu ungesaidia sana katika kazi, mausiano na maisha ya kila siku. Kwa sababu unanisaidia kushirikiana kwa ufanisi, kuepuka migongano isio ya lazima, na kutuoa msaada sahihi kwa wakati sahihi. Pia ungekua muhimu katika kujifunza na kuimarisha studies angu za kijamii na kiakili kwani unaniwezesha kuona mambo kwa mtazamo mpana na kufanya maamuzi bora.

Mimi huenda maktabani mara kadhaa kwa mwezi, kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Kawaida, napenda kuenda maktabani angalau mara moja kwa wiki ili kupata vitabu vipya, kufanya kazi za kusoma kwa utulivu au kutumia raslimali nyingine kama gazeti, magazeti na kompyuta. Maktaba ni mahali pazuri kwangu kwa sababu hunipa amani kunisaidia kuzingatia masomo yangu na kunatoa fursa kujifunza mambo mapya bila usumbufu wa kelele au masharti ya nyumbani.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbalimbali kulingana na kile ninacho jifunza. Mara nyingi, naanza kwa kusoma vitabu, makala, au kuangalia video za mafunzo ili kupata uelewa wa msingi. Baada ya hapo, napenda kufanya mazoezi kwa vitendo ili kuimarisha kile nilichojifunza na kuona jinsi kinavyofanya kazi katika hali halisi. Pia napenda kuuliza maswali, kujadiliana na wengine na kusikiliza uzoefu wao kwa sababu hunisaidia kuelewa kwa kina zaidi.

Moja wapo ya pahali pazuri nilipo safiri, nipwani. Nilipumzika karibu na bahari na kufraia upepo mwanana na mawimb ya nayo gonga ufuo. Nilishiriki wakati huo na familia, marafiki, tukicheka, kuogelea na kufraia chakula kizuri cha pwani. Kumbukumbu hii ilikuwa malumu kwa sababu ilijafuraha, amani na mshikamano wa familia na kila ninapo kumbuka na hisi utulivu na furaha ya kipeke. Hii safari ili nifundisha kutamini mda wapamoja na watu ninao wapenda na uzuri wa mazingira ya nayo nizunguka.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, hasa wazazi na babu au bibi. Kwa sababu hunipa msaada, ushauri na mapenzi bila masharti. Mara nyingi, tunakaa pamoja tukizungumza, kushirikiana mambo ya kila siku, na kujifunza kutoa kwa uzoefu wao wa maisha. Wazee wangu hunifundisha maadili muhimu, hunipa mwongozo katika kufanya maamuzi, na pia kunifanya nijisikie salama na kuthamini historia ya familia yetu.

Ndiyo, mara nyingine naweka picha zangu mtandaoni lakini kwa uangalifu mkubwa. Uwa nachagua picha ambazo ni za heshima na zinaakisi hali nzuri au kumbukumbu za furaa kama safari au matukio maalumu. Pia na jali faraga yangu, hivyo siwezi kueka kila picha, bali zile ambazo niko tayari kushirikisha na marafiki au familia. Kwa kufanya hivyo, naweza kushiriki kumbukumbu zangu, kuwasiliana na wengine na bado kulinda mipaka yangu binafsi.

Ninapenda wanyama wa aina mbalimbali, lakini hasa napenda mbwa na paka kwa sababu ni wanyama wa karibu sana na binadamu. Mbwa hunivutia kwa uaminifu wao na ulinzi wanaotoa. Huku paka napenda kwa sababu ni watulivu, wasafi na wenye tabia ya kipekee. Pia napenda wanyama wa porini kama tembo na twiga kwa sababu wanaonyesha uzuri wa maumbile na umuhimu wa kuhifadhi mazingira.

Kushirikiana na timu, mimi ufanya mambo mbalimbali ili kuhakikisha kazi na fanikisha kwa ufanisi na kwa mshikamano. Kwanza, nailewa malengo ya timu na kazi za kila mshiriki. Kisha nachangia mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza maoni ya wenzangu kwa heshima. Pia, nasaidia katika kugawanya majukumu, kushirikiana katika kutatua changamoto na kutua msaada pale panako itajika ili kila mshiriki ya weze kufanya kazi yake vizuri.

Napenda kula mboga mbalimbali, lakini hasa napendelea mboga za majani kama spinachi, skuma wiki na mchicha kwa sababu nichenyelishe, safi na usaidia mwili kuwa na kinga. Pia napenda karoti, vitunguu na pilipili za rangi tofauti kwa sababu zinatoa ladha nzuri na zina virubutisho muhimu kama vitamini na madini. Mara nyingine napenda kujaribu mboga za kipekee au za kiasili katika mapishi mapya. Kwani hunifanya nijisikie furaha, hunipa virubutisho na pia hunisaidia kuboresha afya yangu kwa ujumla.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nifurahie zaidi muda wa kula. Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nijisikie nimeridhika na pia hunikumbusha umuhimu wa kula kwa utulivu na kufurahia kile ninachokula. Hata hivyo, napenda chakula kitamu ambacho pia ni chenye lishe bora ili kiwe kizuri cha afya ya mwili wangu. Kwa hivyo, najitahidi kuchagua vyakula vinavyokuwa vitamu, lakini pia vinasaidia kuwa na afya njema na nguvu za kuendelea katika shughuli za kila siku.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni pale niliposhirikiana kwenye mradi mgumu ambao ulihitaji mpangilio makini, ushirikiano wa timu na uvumilivu mkubwa. Katika kazi hiyo, nilijifunza jinsi ya kushughulikia changamoto bila kuchanganyikiwa, kupanga muda vyema na kusikiliza maoni ya wengine ili kupata suluhisho bora. Pia, nilijifunza umuhimu wa mawasiliano wazi, uwajibikaji binafsi na kutimiza majukumu kwa ubora. Kwani kila hatua ilichangia mafanikio ya jumla ya timu.

Ninapenda aina mbalimbali za filamu, lakini hasa napenda filamu za hadithi za kusisimua, filamu za maisha halisi, na zile zinazo nifundisha au kuhamasisha. Filamu za kusisimua hunifanya ni furahi, ni shangae, na kushugulikia hisia kadha kwa wakati mmoja. Huku filamu za maisha halisi na za kielimu zikinipa mwanga ya maisha ya watu wengine, changamoto zao na mafunzo ya kweli. Pia napenda filamu za vichekesho kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu.

Ninapendelea kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ni rahisi na hunisaidia kufika mahali ninapokwenda kwa haraka na bila kuchanganyikiwa. GPS hunipa maelekezo ya moja kwa moja, hunionyesha njia mbadala na hunisaidia kuepuka foleni au kupotea njia. Hata hivyo, pia naona ramani za kawaida zinafaida yake. Hasa katika kujifunza maeneo mapya na kuelewa mwelekeo wa jumla wa mahali, lakini kwa matumizi ya kila siku, GPS hunipa urahisi na una hakika zaidi.

Mimi husomea habari mtandaoni kutoka kwenye vyanzo vinavyojulikana na vinaaminika ili kuhakikisha taarifa ninazopata ni sahihi na za hivi punde. Kwa mfano, napenda kutumia tovuti za magazeti makuu kama BBC, CNN na Aljazira. Pamoja na tovuti za habari za kitaifa, zinazojulikana kwa uwaminifu. Pia mara nyingine, napitia blogu au majukwaa ya kielimu yanayotoa maelezo ya hivi punde.